Mafanikiyo ninayothamini kazini ni pale ambapo naweza kufanya kazi yangu vizuri na kwa bidii na kuweza kuona matokeo yaliyo bora. Pale ambapo naweza kutoa huduma kwa mteja au mtu yoyote ambaye anaweza kuingia kazini bila kujali cheo chake wala nafasi yake yoyote katika jamii. Kitu hicho huwa kinanifurahisha kwani pale mteja anapoweza kurudi. Kwa mara ya pili, ya tatu, hadi zaidi. Naona kabisa nimefanya mafanikio kwa sababu nimeweza kumpa thamani mtu huyo na kuweza kumrudisha tena ili aweza kupata huduma kutoka kwetu. Hilo ni jambo ambalo linaweza kunifuraisha na kuona ya kwamba nimepata mafanikio. Jambo lingine ni pale ambapo naona biashara inaweza kukua. Hio huweza kunifurahisha kwa sababu inaonyesha ya kwamba kuna kitu kizuri na chenye thamani ambacho tunaweza kukifanya. Hapo kazini hadi kufanya biashara kuweza kukua kiuchumi na katika sekta zingine mbalimbali.

Mbali na kazi ambayo nafanya kila siku, ningependa kuongeza ujuzi wa ziada na ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa mapambo, pamoja na upikaji wa keki. Napenda kujishirikisha au kupenda kujua ujuzi huu hau juzi hizi mbili. Kwa sababu, tupo katika dunia ambayo watu wanapenda kusherekea mafanikio au yale mambo ambayo naweza kuwatokea katika maisha yao. Kwa hivyo, nikiweza kujifunza juzi hizi mbili za kueza kufanya mapambo au kupika keki basi nitaweza kupata wateja wengi na nitaweza kufikia watu wengi kwa sababu ni huduma ambayo inahitajika na watoaji huduma ni wachache. Nimesha wahi jaribu kuweza kujifunza mambo haya mawili na kwa kiasi kidogo niliweza na nilifanikiwa na hivyo niliweza kupata kiasi kidogo cha fedha. Ambacho kiliweza kunipa motisha ya kuweza kutaka kujua zaidi kwa sababu pale ambapo nitaweza kuongeza ujuzi zaidi. Basi nitaweza kufikia watu wengi na nitaweza kufanya kazi hiyo kwa ubora ulio hali ya juu na hivyo kupelekea biashara hiyo kweza kukua. Au kipaji hicho pia kweza kukua. Jinsi ninavyoweza kujifunza juzi hizi mbili na kuweza kufanya kwa mikono pale ninapoweza kupata nafasi. Pia njia nyingine ninaweza kujifunza kupitia mtandao. Pale ninapokuwa na nafasi na kaa chini na kitabu na karatasi na kuweza kusoma kupitia mtandao. Njia nyingine ambayo ni muhimu zaidi ni kuweza kutembelea darasa ambalo linaweza kutoa mafunzo haya. Pale ninapoenda darasani naweza kujifunza na ninapokosea basi mwalimu huweza kunirekebisha na naweza kupata ujuzi zaidi. Wakati sahihi ambayo naweza kujifunza au kuwanza kazi hii ni katika msimu wa sherehe kama pale mtu anapoweza kufanya sherehe ya ubatizo, sherehe ya kuzaliwa na sherehe nyingine mbali mbali. Kipindi hichi basi kazi huweza kuwa nyingi na mtu anaweza kupata nafasi ya kuweza kuonyesha ujuzi wake alioweza kujifunza, darasani alipokuwa nawenzake. Hii ni kazi ambayo inakua kwa kasi sana kipindi hichi au katika msimo huu ambao tupo kwa sababu kila mtu anataka kuweka kumbukumbu ya siku zake muhimu na pala nakotaka kuweka kumbukumbu anahakikisha ya kwamba maeneo au chakula au keki zinakuwa nzuri, zinapendeza na zakuvutia.

Mahali pa ibada ni mahali patakatifu na ni mahali ambapo mtu akiweza kuenda hujisikia faraja moyoni kwa sababu inaweza kukusongeza karibu na mungu wako. Hivyo mimi huweza kuenda ibadani angalau mara moja au mara mbili kwa wiki. Pale ninapopata nafasi naweza kuenda hapo ili niweze kuongea na mungu na kumueleza yale mambo ambayo yananisibu. Ni kitu ambacho napenda sana kufanya angalau mara moja au mara mbili kwa wiki. Na pale ninaposhindwa basi mimi huweza kufanya ibada yangu mahali popote nilipo. Kwa sababu mungu yupo mahali popote pale. Sio lazima uende kumfuata kanisani au mskitini au mahali pengine popote palipotengwa maalumu kwa ajili ya kufanya ibada hizo.

Video mtandaoni naweza kuangalia kupitia sehemu tofauti au chaneli tofauti moja wapo ikiwa ni YouTube ambao ni mtandao mkubwa ambao mtu anaweza kuangalia video mbali mbali ikiwemo taarifa za habari, vipindi tofauti, masomo na mambo mengine kadhalika Pia naweza kuangalia video kupitia mtandao wa Facebook kwa sababu watu wanaweza kuweka pale yale mambo ambayo wameweza kurekodi na hivyo kupitia mtandao huo tunaweza kupata kuona video. Njia nyingine ambao tunaweza kuangalia video ni kupitia mtandao wa TikTok, Instagram, pamoja na Twitter. Kwa sababu njia hizo, pia watu wameruhusiwa kuweza kueka video fupi, ndefu na za katikati. Hiyo inaweza kunisaidia mimi kuweza kuangalia video yoyote ile. Ninaweza kuitaka kwa wakati wowote, bora, niwe na interneti wakati ninaotaka kuangalia video hizo.

Chakula ambacho naweza kula maranyigi mchana ni chakula cha maharage pamoja na wali au chapati. Ni chakula ambacho kinaweza kupatika na kwa urahisi ukilinganisha na chakula kingine. Na ni chakula ambacho pia ni rahisi kula kwa sababu hakichukui muda mwingi kuweza kutayarishwa. Ndaniya dakika 30 au lisaali moja, tayari chakula hicho kinakua tayari kwa ajili ya kuliwa. Kwa hivyo ni chakula ambacho napenda kula maranyingi mchana ukilinganisha na chakula kingine chochote kile.

Njia tofauti, ikiwemo ya kwanza ni kuweza kuongea uso kwa uso. Pale tunapoweza kupatana na mtu au ikiwa limechikua mda kupatana na mtu huyo, basi mimi uweza kupendekeza ya kwamba. Tuweze kukutana uso kwa uso ili tuweze kuwasiliana yale mambo ambayo tungetaka kujadili. Anjia nyingine ambao napenda kufanya mawasiliano na watu ni kueza kupigiana simu kama mtu yupo mbali mrefu au yupo nje ya nchi basi kuwasiliana kwa njea ya simu inakua rahisi na kwa njea ya simu uneza kupigiana kwa njea ya kawaida au pia ukatumia mtanda wotsap ili muweze kuwasiliana. Kama ni jambo ambalo ni la kiofisi zaidi Basi napenda kuwasiliana kwa kueza kutuma email au baruapepe njia hiyo inaweza kusaidia kueza kueka mawasiliano kuwa rasmi na pia kueza kutunza rekodi kwa pande zote mbili ambazo zinaweza kuwasiliana kwa wakati uo hizo ndo njia ambazo mimi naweza kuzitumia kufanya mawasiliano na watu muda wowote ule ninaotaka.

Napendelea kula vyote, ugali na wali. Kwa sababu, hivi ni vyakula ambavyo ni vyakiasili na vinaweza kupatikana katika nchi yetu kwa urahisi ukilinganisha na chakula kingine chochote. Lakini, ugali ndio napendelea sana. Kwa sababu, naweza nikala ugali na mboga yoyote ile ambayo inaweza kupatikana kwa wakati huo. Na utengenezaji wa ugali hauchukui muda mrefu. Ndani ya dakika mbili au tatu unakua tayari, umeshamaliza kupika ugali na unaweza ukala muda wowote. Ukilinganisha na wali ambao unaweza kuchukua.

Mwandishi wa kitabu ninaye mpenda anaitwa Rukia Shabani kwa sababu mwandishi huyu aliweza kuandika au kufafanua thamani ya mwanamke katika jamii pale ambapo watu hawakuwa wanajua thamani hiyo. Wanawake wamekua ni watu ambao wameweza kudharauliwa kwa kipindi cha mda mrefu na thamani yao kuto kujulikana. Lakini mwandishi huyu aliweza kutembea na kufanya, kutengeneza nakala, kueza kuzungumza na wanawake wengi, kujua jinsi gani, waliweza kuchangia katika jamii, kupitia sekta mbalimbali kama uchumi, dini, elimu na mambo mengine kadhalika na pale alipoweza kuyaandika chini basi watu wengi waliweza kujifunza upande mwingine wa mwanamke ambao watu walikuwa wameudharau huyo ni mwandishi wangu mpendwa ninayempenda kwa sababu aliweza kutuinua sisi kama wanawake na kueza kuelezea thamani yetu kwa kupitia maandishi.

Si weki picha zangu halisi mtandaoni, bali mimi hueza kutumia picha za watu wengine ambazo nimeweza kuzitoa pia hapo mtandaoni, pale ninapotaka kueka picha yoyote. Picha ambao nimeweza kueka mtandaoni ni picha moja peke yake ambao inanitambulisha Lakini ka nikiweza kueka maudhui basi mimi hueza kutumia picha zingine tofauti na yangu ambao nimeweza kuipiga mimi mwenyewe Hii inanisaidia kueka siri au watu kuto kujua kitu kinachoendelea katika maisha yangu kwa uraisi Ukilinganisha na pale unaposhinda umeweka pichazako ambazo umeweza kuzipiga. Inakua mtu ni raisi kukueza kukufatilia na kueza kujua jinsi maisha yako ya kila siku ya navoendelea kupitia mtandao wakijamii. Na hii kwa Mar niya maramoja au nyingine inakua sio salama kabisa kwa ajiliyako. Hivyo, naweza kumshauri mtu, aweze kupunguza yale maudhui au yale mambo anayo binafsi ambao anaweza kuyaweka katika mtandao ikiwemo picha. Hii itamsaidia kueza kuwa salama zaidi.

Timu bora ya mpira wa kirugbi wa Marekani inajulikana kama the Bull Boys rugby team ambayo inaweza kucheza mpira wa kirugbi. Niliweza kujua timu hii kupitia mtandao pamoja na TV pale nilipokuwa nikiweza kuona mechi zao. Ni timu ambayo inanifurahisha kwa sababu wanatoa ushirikiano pale wanapoeza kucheza na wameweza wamefanikiwa kubeba medali nyingi kadhalika pale wanapoenda kushindana na timu nyingine sehemu tofauti. Mchezaji ninayempenda anaitwa John McDonalds kwa sababu anacheza vizuri na ameweza kuipa timu hio ushindi. Huwa najisi furaha pale timu hii inapocheza kwa sababu naamini ya kwamba ushindi lazima utatokea.

Kitu kinachonifanya niweze kufurai sana, ni pale ambapo naona ya kwamba, nimeweza kukamilisha kazi yangu kwa wakati sahihi na kueza kutua huduma kwa wakati sahihi. Jambo hili huwa lina nifurahisha sana kwa sababu inamanisha ya kwamba niliweza kujipanga au niliweza kupanga siku yangu vizuri sana. Hivyo inanipa muda waziada wakuweza kufanya mambo mengine ambayo haya usiani na kazi ambayo naifanya kila siku Jambo lingine ambalo linaweza kunifurahisha sana ni pale ambapo nakua nimeweza kufanikisha malengo au thumuni ya kitu ambacho nilikuwa nataka kufanya kwa siku kwa mwezi au labda kwa mwaka pale ninapoweza kulifanikisha jambo hilo, basi mimi huweza kupata furaha sana kwa sababu inaonyesha ya kwamba nimeweka bidii, juhudi, pamuja na heshima ili niweze kufanikisha jambo hilo.

Timu ya mchezo ambayo naweza kufuata ni timu ya mpira ambayo inaitwa Manchester United. Kwa sababu, pale inapoweza kucheza, watu wengi sana huweza kufuatilia mchezo huo. Na pale wanapoweza kufunga, basi huleta furaha nyingi sana. Ni mchezo ambayo naweza kukutanisha watu wengi kwa pamoja ili waweze kufurahi. Kwa hivo ni timu ambayo naifuatilia kwa wingi na kwa ukaribu zaidi ili niweze kupata kuona matokeo ambayo ni mazuri.

Aaah, je, natumia mfumo wa usalama wa vidole? Ndiyo, naweza kutumia njia hii kama jinsi ya kuweza kuweka usalama katika simu yangu kwa sababu vidole vina alama ambavyo ni speciali au vipo vya tofauti ukilinganisha na kila mtu duniani. Hakuna jinsi ambavyo vidole vinafanana. Kwa hivyo nikiweza kutumia njia ya vidole kama mfumo wa usalama inakua ni mimi pekee yangu ambaye naweza nikaweza kupata, kuweza kutumia simu hiyo. Kwa hivyo kwangu inanionyesha ya kwamba naweza nikapata usalama zaidi bila hicho kidole mtu hawezi kuingilia au kueza kudukua simu yangu. Ni njia ambayo naipenda na ni njia salama ambayo naitumia na imeweza kufanya kazi kwa ajili yangu.

Jinsi ya kuanza mradi mpya kazini ni kwanza kuweza kufanya risachi au kuweza kufanya kazi ya ziada ya kuweza kujua ni mradi mpya ambao unaweza kutaka kuanza. Na pale unapoweza kufanikiwa kupata mradi huo basi utakaa chini na kuweza kuandika chini mahitaji yale yanayohitajika ili kuweza kuanza mradi huo. Pale unapofanikiwa basi unachukua pendekezo lako na kuweza kulipeleka kwa watu wanaohusika au wakubwa wako ili waweze kupitia dokumenti hizo na kuweza kutoa maoni yao. Ninapofanikiwa jambo hilo basi bajeti huweza kutengwa ili kuweza kufanikisha kuanzisha mradi huo mpya. Ni kitu ambacho ni rahisi na pia ni kigumu kuweza kufanya kwa sababu inachukua muda mrefu na inachukua akili ya ziada kuweza kufanya risachi ili kuweza kupata maelezo sahihi kuhusu mradi ambao unaweza kutaka kufanya.

Huwa ninajihisi vizuri kuhusu wasilisho kwa sababu pale mtu anapoweza kufanya wasilisho zuri basi inakuwa inaweza kurahisisha kazi kwa ule ambaye anaweza kuwasilishiwa jambo hilo. Kwa hivyo mimi huwa najihisi vizuri pale ninapoweza kupata nafasi ya kuweza kufanya wasilisho.

Ninapokuwa na wenzangu mimi hupendelea kutembea msituni kwa sababu hali ya hewa ya pale msituni mimi huweza kunifurahisha. Unapokutana na miti ya aina mbali mbali, unapokutana na maua pamoja na ile ardhi pale unapoweza kuikanyaga basi ni jambo ambalo linaweza kunifurahisha sana. Na pia unaweza kutembea kwa umbali mrefu bila kuchoka kwa sababu pale unapotembea katika msitu unaweza kusikia sauti zandege ambazo zinafurahisha masikio. Lakini pia kutembea msituni inakuwa si salama pale unapokuwa pekee yako kwa sababu unaweza ukakutana na wanyama ambao ni hatari na wanaweza wakadhuru maisha yako. Unaweza kuwa kutana na wanyama kama fisi, chui, simba au kwa bahati mbaya pia Unaweza ukutana na nyoka ambaye akikuuma inakua sio salama katika maisha yako Kwa sababu anahatarisha afya yako na ile sumu ambayo itakua imeweza kuingia mwilini Lakini pale unapoweza kupata misitu ambayo imedhibitiwa na wanamazingira Basi inakuwa rahisi kuweza kutembea katika maeneo hayo na mingi ya misitu imeweza kudhibitishwa au kudhibitiwa na wana mazingira Kwa hivyo unapata watu wengi wanaweza kuenda sehemu hizo na kuweza kufanya matembezi ya kila siku, kila wiki au kila mwezi kulingana na muda ambao mtu ameweza kupata kwa wakati huo Inafurahisha sana, napenda na kama misitu yote ingekuwa salama Basi ni jambo ambalo ningekuwa naleza kulifanya kila siku.

Mtu wanayeweza kunifundisha jambo muhimu ni mama yangu pamoja na mwalimu shuleni kwa sababu mzazi pale nilipokuwa naweza kukua aliweza kunifundisha yale mambo ambayo yangenifaidi katika maisha yangu. Ikiwa mojawapo ni kueza kujiangalia usafi pamoja na jinsi ya kueza kujitunza kwa mwili pamoja na mazingira ambayo yananizunguka. Yale masomo ya awali ya kueza kukua vizuri niliweza kufundishwa na wazazi wangu pamoja na watu ambao waliweza kunizunguka. Masomo hayo au mafundisho hayo yaliweza kunibeba hAdi wakati huu ambapo naweza kujitegemea na imeweza kunisaidia kuweza kufanya maisha kuwa rahisi mambo mengine, jambo lingine ni shuleni pale nilipoweza kufunzwa na walimu mambo muhimu ya adabu pamoja na masomo ya kawaida aMbayo yanaweza kunisaidia kwa njia mmoja au nyingine Somo mojawapo likiwepo ni kusoma na kuandika. Ambapo yanaweza kunisaidia kuweza kufanya kazi na kuweza kuwasiliana na watu bila woga au bila kizuizi chochote kile.

Mfumo wa simu ninaoupenda ni mfumo wa kidigitali, ukilinganisha na mfumo wa kianalogi. Mfumo wa kidigitali unaeza kupata mambo mengi au unaeza ukafanya vitu vingi kwa haraka bila kutumia nguvu zaidi. Na pia uneweza ukaeka rekodi katika simu yako, ukilinganisha na njia analogi ambayo kazi ni kupiga simu na kupokea pekee yake. Lakini mfumo wakidigitali uneweza ukatuma barua pepe, uneweza ukatuma jumbe fupi, uneweza ukamtumia mtu sauti pale ambapo hawezi kupatikana na hivyo imefanya mawasiliano kuweza kuwa marahisi na kuweza kufanyika kwa haraka sana ukilinganisha na mfumu wa analogi. Ambapo watu walikuwa wanaandika barua na ingeweza kuchukua mda mrefu hata miezi ili mtu huyo kuweza kufikiwa na ujumbe ambao ulikuwa unataka kumpa.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni tabia ya mtu kutokuweza kuwadharau watu wenzake. Tabia hii inaweza kumfanya kuwa na adabu kwa mtu mkubwa, mdogo, au mtu yoyote aliokuwepo na cheo au asiekuwa na cheo chochoote. Pale unapokuwa na adabu, unaweza kumchukulia mtu yeyote kama binadamu mzuri, hivyo mnaweza kuishi kwa upendo na amani.

Mimi huweza kuenda hospitali angalau mara tatu au mara tano kwa mwaka. Hii inasaidia pale ninapoweza kujisikia vibaya basi huenda hospitali kuweza kupata matibabu. Na pia naweza kuenda hospitali, kuweza kufanyiwa, uangalizo kama kuna kitu chochote kinaweza kutokea mwilini au kuna ugonjwa ambao umeweza kujificha. Ninapoweza kufanya hivyo, basi naweza kuzuia jambo baya ambalo lingeweza kutokea hapo hawali.

Ndiyo, nimewa ikuenda kwenye tamasha la muziki. Lilikuwa ni tamasha ambalo liweza kuandaliwa kama usiku wa pasaka ambayo liweza kufanyika mwezi wa nne. Tulipokuwa tunasherekea, kufa na kufufuka kwa mukozi Yesu Kristo. Nitamasha ambalo niliweza kufurahia kwa sababu niliweza kuona wanamuziki wengi ambao nilikuwa na wapenda na sikuweza kuahona hapo awale. Na pia nitamasha ambalo tuliweza kupata maubiri na tukaweza kujifundisha neno la mungu na tulifurahi sana. Tamasha lilianza mnamo saa kumi jioni na likaweza kuisha saa nneusiku na hapo katikati tuliweza kupata tumbu hizo kutoka kwa wanamuziki wa aina mbali mbali. Tuliweza kucheza, kuimba na kufurai kwa sababu wanamuziki walikuwa wengi na walikuwa natumbuiza.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu, naweza nikabuni, vitu vichache, ikiwemo mavazi, pale ambapo naweza nikapata nafasi, niweze kukaa chini na kitambaa pamoja na uzi na sindano, basi naweza nikatengeneza vazi ambalo mtu anaweza kulivaa. Niliweza kujifunza ubunifu huu, nilipokuwa mtoto, pale nilipokuwa naweza kucheza na mwanasesere au midoli, nilikuwa naweza kuwashonea nguo ambazo wangeweza kuvaa na jambo hilo lili nifurahisha sana kwa sababu niliweza kupata kipaji cha ubunifu, cha kuweza kutengeneza nguo, mbalimbali ikiwemo mashati, magauni, suruali, pamoja na viatu Hali hiyo ilinifanya kuweza kuboresha ujuzi wangu hadi sasa hivi mahali nilipofika.

Kitu wambacho napenda kununua zaidi ni mavazi, kwa sababu pale unapoweza kufaa mavazi mazuri na matanashati, basi unaweza kufutia wakati wowote. Nikifanya kazi na pale ninapoweza kupokea mshahara, basi mimi uweza kuuchukua nafasi hiyo na kuweza kununua mavazi. Mavazi ninayopenda hasa ni surwali pamoja na shati. Nikiweza kuvaa mavazi hayo, mimi huweza kujisikia vizuri, naweza kujisikia mwepesi na naweza kujisikia ya kwamba navutia. Kitu kingine ninachoweza kupenda kununua ni chakula kwa sababu nikiweza kupata chakula kizuri basi nitakuwa na afya. Nanunua chakula kila siku au baada ya wiki ili kuweza kuweka hifadhi katika nyumba. Vyakula ninavyoweza kununua ni pamoja na nyama, mchele, maziwa, unga na kadhalika. Hivi vinaweza kunisaidia kuweza kukaa navyo nyumbani na kuweza kupata chakula kilichobora.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Nikipata nafasi, naweza kuangalia bustani ya maua pamoja na mboga mboga. Kwa sababu pale unapoweza kulima na kutunza bustani yako, itakupa mazao na yanaweza kukusaidia. Pale unapoweza kupata maua, basi bustani yako inakuwa ni ya kupendeza na kuweza kutoa harufu nzuri. Na pia pale unapoweza kulima chakula, basi inakuwa ni rahisi kuweza kupata mboga, pamoja na nyanya na vitungu kwa urahisi bila kuweza kutumia garama yeyote ile. Hivyo kulima bustani na kutunza ni kitu ambacho nakipenda kwa sababu inaweza kunirahisishia kazi na pia inaweza kunisaidia kutunza pesa kwa kuweza kupata bidhaa kama mboga hapo nyumbani na pia inaweza kutengeneza mandari mazuri kwa sababu ya maua ambayo mtu anaweza kuwa ameyapanda.

Mandhari ni nayoweza kuyaona kutoka dirisha ni kwangu ni bustani ya maua pamoja na mboga. Ni mandhari mazuri sana kwa sababu maua hayo ya maweza kuchanua na yanapendeza na yanatoa harufu nzuri. Pamoja na mboga ambazo nimeweza kuzipanda ni pamoja na nyanya, vitunguu na mboga za majani Niliweza kutengeneza busta ni hii pale nilipoweza kuhamia katika eneo hili na baada ya mudamchache basi bustani hii iliweza kustawi na kunawiri pale ninapoamka asubuhi, basi mimi huweza penda kutazama bustani hii na kutoka nje ili niweze kuimwagia maji. Ninapoweza kuimwagia maji na kuiwekea mbolea, basi bustani hii huzidi kuna wiri na huzidi kuvutia. Pale kunapokuwa na msimu wa joto au jua, basi inanibidi niweze kuimwagia maji. Lakini kuna pokuwa na msimu wa baridi na mvua kazi hiyo basi huweza kufanywa na hali hiyo ya anga. Mimi hujisikia vizuri pale ninapoweza kutazama nje kwa sababu mazingira hayo huweza kunifurahisha.

Mimi huweza kutumia kompyuta kwa kuweza kuweka rekodi zaidi. Pale ninapoweza kufanya mauzo au ninapoweza kuleta bidhaa mpya dukani na kutoa, basi hutumia kompyuta. Hii inanisaidia kuweka rekodi na kuweza kujuwa vitu gani vimeweza kuingia, vitu gani vimeweza kutoka na mauzo yamekua vipi. Hivyo hio ndio njia ninayotumia na kompyuta.

Mimi hupenda kuwa mahali ambapo ni pachangamfu na penye watu wenye furaha. Kwa sababu, ukikaa sehemu ambapo watu wana huzuni, basi hata wewe utajipata una huzuni. Lakini pale, unapokaa sehemu ambapo watu wana furaha na wewe unajipata una furaha. Na pia napenda kukaa mahali ambapo ni salama, pasikuwe na shida yoyote ambayo itaashiria. Ya kwamba mahali hapo si salama kwangu.

Kitu ni nachokipenda sana kuhusu shirika langu ni kutowa ushirikiano kwa wafanya kazi pale kuna potokea jambo lolote lile. Ukitaka ushirikiano au usaidizi kazini, basi shirika hilo uweza kujitolea, kuweza kukusaidia ili uweze kufanikisha jambo hilo kwa wakati sahihi na kuweza kukupa vitu ambavo naweza kuhitaji. Hii inasaidia kufanya kazi kuwa rahisi kwa sababu unafanya kila kitu kuringana na vile vitu ambavu umeweza kupatiwa.

Kumbu kumbu nzuri kutoka utotoni. Kumbu kumbu nzuri kutoka utotoni ambayo naweza kukumbuka ni pale tulipokuwa tunaweza kucheza pamoja na marafiki zangu wakati wajioni. Ilikuwanga ni kumbu kumbu ambayo sitaweza kuhisahau kwa sababu tuliweza kucheza michezo mingi na tuliweza kutengeneza urafiki ambayo umeweza kudumu hadi wakati huu.

Ndiyo, napendelea kula popcorn. Hasa pale, ninapokuwa naangalia kipindi katika televisheni. Nikiweza kula popcorn, mimi huweza kufurahia na ninaweza kupata amani kabisa.

Kipindi cha likizo, mimi huweza kujistawisha kwa kuweza kushiriki shuguli ndogo ndogo za upambaji pamoja na kupika keki katika masherehe mbali mbali. Nikiweza kufanya hivyo, basi mimi huweza kupata fedha kiasi na kuweza kusukuma maisha na kazi hizo.

Mafanikio ambayo nimeweza kupata kazini ni kuweza kusoma na kuweza kuongeza ujuzi mwingine kwa kuweza kujifundisha jinsi ya kueka rekodi. Hiyo kwangu ni mafanikio kwa sababu ni kitu ambacho sikuweza kukifanya hapo awali na hivyo imeweza kunipa kazi ya ziada.

Mimi hupumzika baada ya siku ndefu kwa kuweza kufika nyumbani, kujitayarisha na kuingia bafuni. Pale ninapoweza kuosha mwili wangu, basi uchovu wote huweza kuisha. Nikimaliza hapo basi nitapata chakula na ndani ya muda mfupi, nitaweza kuchuka nafasi hiyo kuweza kujilaza. Hiyo ni njia yangu ya kuweza kupumzika baada ya kuwa na siku ndefu kazini.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wakueza kupika vyakula vyakimataifa kwa sababu chakula ni kitu ambacho kinanifurahisha na hivyo ningeweza kupika chakula vyakula hivyo basi ningeweza kufanya biashara ya kueza kuuzia watalii pale wanapokuja kutembelea nchini.

Huwa natumia masaa matano hadi nane kwa siku nikiwa mtandaoni. Huwa natumia masaa matano hadi nane kwa siku nikiwa mtandaoni. Pia natumia muda huo kuweza kuwasiliana na wateja ili kuweza kutoa huduma hizo kupitia mtandao ya kijamii.

Mimi huweza kusherekea mwaka mpya kwa kuweza kujumuika na ndugu, jamaa na marafiki, tukiwa kanisani au maeneo yoyote, tukiwa pamoja, tunaweza kuimba, kucheza na kuweza kufanya mambo tofauti tofauti. Hadi pale, tunapoweza kuvuka mwaka mpya. Hivo ndo vitu ambavyo naweza kuvifanya ili kuweza kusherehekea mwaka mpya.

Ili niweze kukamilisha kazi kwa wakati, basi kitu ninachoweza kukifanya, ni kuchukua kalamu na kitabu ili kuweza kuandika ratiba yangu ya siku. Nikiweza kufanya hivi, basi kazi huwa rahisi kwa sababu, naweza kupitia ratiba hiyo na kuangalia kitu kipi kinatakiwa kifanywe cha kwanza na kuweza kukipa kipaumbele. Na pale ninapoweza kumaliza, basi naenda kuendelea kufanya kazi ya pili, ya tatu, hadi pale nitakapoweza kumaliza, yale yote niliyoweza kuyaandika katika kitabu hicho. Nikifanya hivyo basi kazi huwa rahisi naniweza kukamilisha kwa wakati.

Mimi huweza kufanya mazoezi asubui kwa sababu huo ndio unakua muda sahihi ambao naweza nikapata muda mrefu wakuweza kufanya mazoezi hayo. Basi mimi huweza kuamka saa kumi na mbili na kuweza kukimbia au kutembea kilomita tano hadi sita kwa siku. Hii inaweza kunisaidia kuweka mwili kuwa na afya, wenye nguvu na imara.

Mimi huweza kujihisi vizuri na vibaya, pale ninapoweza kutathmini kazi. Nikiwa nimeweza kufanya vizuri, basi mimi huhisi furaha kwa sababu nakuwa nimeweza kutimiza malengo ambayo nimekuwa nimejiwekea kazini. Lakini pale ninaposhindwa kutimiza malengo hayo, basi nasikia vibaya kwa sababu nakuwa sijafikisha malengo yangu kazini.

Chakula ninachopenda kula jioni ni wali au ugali. Pale ninapofika nyumbani basi mimi huweza kutayarisha ugali au wali pamoja na kitoweo na juisi na matunda. Ninaweza kujumuika na familia yangu na kuweza kula chakula hicho kwa sababu ni kitu ambacho tunapenda kula wakati wa jio.

Mimi huimiza ushirikiano kazini kwa kuweza kuongelesha timu au wale watu ninaufanya nao kazi na kuweza kuonyesha umuhimu wakua na ushirikiano pale tunapofanya kazi kwa ushirikiano basi huweza kuchukua muda mfupi na tuneza kufanya kazi nyingi Ukiwaeleza mambo hayo na mukaweza kufanya, basi wanaona umuhimu wakuweza kutoa ushirikiano Lakini pale mnapofanya kazi bila kutoa kushikana Basi kazi uweza kuchukua muda mrefu na pia tunaweza kufanya kazi kidogo Hivyo mimi uweza kuimiza watu waweze kufanya kazi.

Zawadi nzuri ambao nimewahi kupokea ni zawadi ya begi ambalo lilikuwa zuri sana. Na kumbuka ilikuwa msimu wa kipindi cha sikukuu za krismasi na hivyo tulikuwa tunaweza kupeana zawadi kama marafiki. Niliweza kupokea zawadi hiyo kutoka kwa rafiki yangu ambaye. Aliifanya kama kushtukiza ile tunaita surprise, aliweza kuniletea begi hilo pamoja na vitu vingine vizuri vilivyokuwepo ndani. Nilifurahi sana kwa sababu ni kitu ambacho sijawahi kukipokea na aliweza kunipa kwa upendo mwingi.

Mara nyingi asubuhi huwa naweza kupata kifunguwa kinywa mfano chai pamoja na mkate au chapati au mara nyingine mimi huweza kuweza kupata uji pamoja na viazi au mihogo. Pale unapoweza kunywa chai na mkate au viazi pamoja na miogo inaweza kukuskuma kwa muda mrefu kwa sababu inapata kuwa ni kiamsha kinywa ambacho ni kizito pia tunaongezea maziwa na juisi na mboga mboga hii inaweza kusaidia kueka chakula ambacho ni cha afya bora, chenye nguvu na kueza kukupa faida nyingine tofauti pale ambapo na shindwa kufanya hivyo basi mimi huweza kunywa maji ambayo yanaweza kunisaidia kujaza tumbo langu hivyo ndo vyakula ambavyo naweza kula kila siku asubuhi na ni mara nyingi.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya chungwa au ndimu. Harufu hii naipenda kwa sababu inaweza inaweza kukabili harufu mbaya ambayo ipo sehemu. Harufu ya chungwa au ndimu unaweza ukaipata katika tunda au ladha ambayo imeweza kutengenezwa kupitia matunda hayo. Pale ambapo kuna kuwa na harufu mbaya na ukaweza kupata ndimu au chungwa basi harufu hiyo uweza kuisha na kufanya eneo likawa na harufu nzuri. Ninapoweza kusikia au kupata harufu hiyo mimi ninaweza kujisikia vizuri na nakuwa na furaha.

Nguvu nilizonazo kazini ni nguvu za kuweza kutoa ushirikiano kwa wafanya kazi wenzangu pamoja na wale watu wanaonizunguka. Mimi huweza kupata kuwa ni kazi rahisi kuweza kufanya hivyo, ukilinganisha na kitu kingine chochote. Pale ninapoweza kutoa ushirikiano kwa wafanyakazi wenzangu au wale wanaonizunguka kazini. Basi kazi huweza kuenda kwa urahisi na tunaweza kufanya kazi nyingi. Nguvu nyingine niliokuwepo nayo ni kuweza kuweka bidii katika kazi ninayoweza kufanya. Nikifanya kitu ninatumia nguvu na bidii nyingi. Hii inaweza kunisaidia kuweza kufanya kazi nyingi na niweze kufanya kazi kwa ufasaha na kuweza kutimiza malengo ambayo yamewekwa kazini. Pale ninapoweza kutoa ushirikiano na kuweza kufanya kazi kwa bidii, hata ofisini kazi zinakua zinaweza kuenda vizuri. Nguvu nyingine ambayo ninayo ni upendo kwa ajili ya kazi ambayo ninaweza kufanya. Pale ambapo unaweza kufanya kazi yako kwa upendo, unaweza kujitolea na kuweza kufanya kazi hiyo vizuri sana, ukilinganisha na pale usipoweza kupenda kazi yako. Hivyo, hizo ndizo nguvu nilizokwepo nazo za kuweza kufanya kazi kazini.

Kuna aina mboga, kuna mboga tofauti ambazo napenda kula, kulingana na aina ya chakula ninachoweza kula kwa wakati huo. Mfano kama naweza kula ugali, napendelea kula kabeji au kula sukumawiki, kwa sababu hizi ni mboga ambazo zinaendana na chakula hicho kwa wakati huo. Na pia itategemea na tunda gani ambalo unaweza kula na mboga hiyo. Mfano pale unapoweza kula mchicha basi unaweza ukala na tunda la parachichi. Mboga nyingine ambao unapenda kula ni majani ya maboga. Majani ya mboga ni mboga nzuri sana ambao inaweza kuleta virutubisho mwilini na inaweza kusaidia kutengeneza kinga. Pale unapoweza kula mboga hiyo, basi unakinga mwili wako kutokana na maradhi ambayo yangeweza kusababishwa na kutokupata mboga mwilini. Na pia inaweza kuongeza ladha katika chakula. Hivyo mboga za mchicha, majani ya maboga, pamoja na sukumawiki na kabichi, ndiyo mboga ambazo nazipendelea kuzila kila siku.

Swali hili ni zuri sana na ningependa kueza kuelezea mambo ambayo nayafanya kabla ya kulala kila siku. Kitu cha kwanza ambacho nakifanya nikitoka kazini mimi huweza kutayarisha familia kwa kueza kuwapikia chakula cha usiku. Na pale tunapomaliza kula basi huweza kuondoa viombo na kuviosha na kutengeneza mazingira ya nyumbani kuwa masafi kwa ajili ya kesho. Ninapomaliza kufanya kazi hizo basi mimi huweza kuenda bafuni na kuosha mwili wangu ue msafi na baada ya hapo narudi kujipaka mafuta na kuvaa nguo zilizo safi ili kuweza kujitarisha kulala. Kabla ya kulala, mimi huweza kuchukua kitabu na kusoma kurasa mbili hadi tatu za kitabu hicho ili niweze kuongeza maarifa na kueza kujifunza mambo mageni ambayo nilikuwa siyajui kupitia kitabu. Ninapomaliza basi naweza kusoma Biblia au kitabu chadini na hapo pia naweza kujifunza neno na ninapomaliza naweza kuomba na kuingia usingizi kuweza kulala. Hayo ndio mambo ambao naweza kuyafanya kila siku, usiku kabla ya kulala.

Mimi hupendelea kuvaa suruali kuliko sketi kulingana na yale mazingira ambayo yananizunguka. Pale ninapoenda kazini huwa natembea kwa muda mrefu na pia naweza kufanya kazi ambazo zinachukua muda mrefu kutoka sehemu moja au nyingine. Kwa hivyo nikiweza kuvaa sketi itanyuia vigumu kuweza kufanya kazi hizo kwa ufasaha. Hivyo napendelea kuvaa suruali ambayo inakuwa ni rahisi na inaweza kuzuia baridi pamoja na wanyama wadogo kama mbu ambao wanaweza kuleta madhara katika mwili wako. Na pia unapoweza kuvaa suruali basi unaonekana kuwa mtanashati na umependeza zaidi kuliko kuvaa sketi.

Chakula ni kitu ambacho napenda sana, ukilinganisha na kitu kingine chochote. Kwa hivyo, nikipata nafasi ya kueza kupata chakula, basi mimi huweza kufurahi. Na pia nikipata nafasi zaidi ya kujaribu chakula kipya, mimi huweza kufurai zaidi. Chakula huwa kimebeba tamaduni, huwa kimebeba furaha, na huwa kimebeba asili ya vitu vingi sana. Pale unapoenda sehemu ambayo ni ngeni, basi uhakika wakueza kupata chakula ambacho ujakizoea ni rahisi sana. Na hivyo, ukiweza kupata nafasi ya kueza kujaribu chakula hicho, basi inakua imependeza. Nimeshawai kujaribu vyakula mbali mbali ambayo ni vipya. Vilivyo nje ya tamaduni yetu Mfano kama pizza au baga ni vyakula ambavyo havipo kitamaduni kwetu Lakini ni vyakula ambavo uli viliwezwa kuletwa na wageni kutoka nje Kwa hiyo pale nilipoweza kuvijaribu nilipata ni chakula kizuri ambacho niliweza kukipenda na pia kujaribu vyakula vipya kutoka makabila au nchi tofauti ni kitu ambacho naweza kukipenda kukifanya Kwa jinsi hiyo unaweza kujifunza tamaduni za nchi hiyo au makabila hayo kupitia chakula chao wanachoweza kukipika Hii pia inaweza kuleta umoja, upendo na wale majirani au wageni ambao wameweza kukuletea chakula hicho Kwa hivyo chakula kipya napenda kujaribu na nikiweza kupata nafasi ni kitu ambacho napendelea kufanya na pia nachukua muda wangu kuenda sehemu hizo ili kuweza kupata kujionea au kuonja chakula kutoka mataifa tofauti.

Napenda kununua vitu sehemu tofauti kulingana na mahitaji tofauti niliokuwepo nayo. Mfano kama nikitaka kununua vitu vya elektroniki, basi mimi huweza kuenda katika supermarket au maduka ya haraka kwa sababu hapo nitaweza kupata vitu ambavyo vina ubora wa hali ya juu ukilinganisha na sehemu nyingine yoyote. Pale ninapohitaji chakula au matunda, basi ninaweza kuenda sokoni ili kuweza kupata matunda na vyakula ambavyo, bado vipo katika ubora mzuri na vinakuwa vimetoka shambani. Ninapohitaji nguo, pia naweza nikeenda kwenye maduka, kueza kufanya manunuzi hayo, au pia naweza nikaangalia kupitia mtandao na kueza kuangalia ni nguo zipi zinaweza kuuuzwa katika mtandao ya kijamii. Hiyo inaweza kunisaidia pia kupunguza muda wa kutembea au kuenda sehemu za mbali kwa sababu utanunua vitu katika mtandao na uweza kuletewa sehemu yoyote ulipo. Vitu kama vitabu au viatu Basi hivo pia navyo napendelea kuenda kununua katika maduka hayo au pia niweze kununua mtandaoni hiyo inaweza kuniraisishia kazi na inakua ni rahisi.

Kitu cha kwanza ninachoweza kufanya, pale ninapotaka kuanza kazi, basi nahakikisha kwanza mazingira ambayo yananizunguka ya kazini ni masafi na ni mazuri kwa ajili ya kuanza kazi. Na pale yanapokuwa hajakidhi vigezo hivyo, basi mimi huweza kufanya usafi na kuweza kutengeneza mazingira hayo yaweze kuvutia na yaweze kunifurahisha kuniwezesha kufanya kazi. Nikimaliza hapo basi mimi huweza kupanga vitu vyangu mpangilio mzuri ambao utaniwezesha kufanya kazi kiulaini bila kuweza kuteseka. Kitu cha tatu ambacho naweza kufanya.

Kuna njia nyingi ambazo natumia kujikinga na jua kali. Msimu wa jua kali unapofika, basi kitu cha kwanza ninachoweza kukifanya, ni kuweza kutafuta nguo ambazo ni nyepesi, ambazo hazina joto jingi. Hii inaweza kusungua, inaweza kusaidia kupunguza joto mwilini, na inaweza kunipa nafasi nzuri ya kuweza kutembea au kufanya vitu bila kusikia joto. Kitu cha pili ninachoweza kufanya ni kuweza kutafuta kofia au kitambaa. Pale ninapoweza kuvaa kitambaa kichwani au kuvaa kofia basi huweza kunizuia kupata joto au kuweza kunizuia na mionzi ya jua usoni. Hii inaweza kunisaidia kukinga ngozi yangu ili nisiweze kupata maradhi ya ngozi au hata cancer. Kwa sababu jua likiwa kali sana huleta magonjwa mengine mabaya ikiwemo cancer na ugonjwa wa ngozi ambao ni ghali kutibu. Njia nyingine ninayotimia kuweza kujikinga na jua kali ni kuweza kutembea na mwavuli. Hiyo inaweza kunisaidia kukinga mwili wote pale jua linapokuwa linawaka. Kwa hivo mimi huweza kutembea na mwavuli, jua likiwa kali nafungua na kuweza kujikinga nao. Na pia kipindi cha jua kali, ninachoweza kuhakikisha ni kwamba, natumia mafuta ya kuzuia mionzi ya jua, isiweze kuleta madhara mwilini, inayojulikana kama sunscreen. Pale ambapo unaweza kupata sunscreen, unaweza kuipaka mwilini, basi, inakuzuia au inazuia mwili wako, kuweza kuungua na jua. Sunscreen ni nzuri sana na pia inaweza kusaidia kukinga maradhi mengine yoyote yanayotokana na jua kali. Hizo ndio njia ambazo mimi nazitumia kuweza kujikinga na jua kali pale ninapoweza kutokea au katika msimu huu wa jua.

Swali linauliza ya kwamba, je nimewahi kufuga mnyama? Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama na nimeweza kufanya ukulima wa mifugo kwa njia ya udogo na njia ya ukubwa. Kwanza, mnyama nimeweza kumfuga kwa mara ya kwanza kwa ajili ya kuweza kutoa usalama. Na mnyama huyo ambaye niliweza kumfuga ni mnyama wa aina ya mbwa. Mbwa ni mnyama mzuri sana, mwenye upendo na mwenye kujiali sana kuliko mnyama mwingine yoyote na pia anaweza kusaidia kutoa usalama pale nyumbani, tunapokuwepo au tunapokuwa hatuko. Tukiweza kumfuga mnyama huyu, basi tunaweza kumuacha nje au pia kuweza kumfungia ndani wakati wa mchana kwa sababu asiweze kuleta madhara. Na pali inapofika usiku, basi tunaweza kumfungua nje ili aweze kutoa usalama mzuri na pia tunamfungua pale ambapo kunakua hamna mtu nyumbani ili yaweze kulinda mazingira yetu pamoja na malizetu. Hua tunamtaftia chakula na kuweza kumpikia na tunampeleka hospitali pale anapokuwa mgonjwa. Mnyama huyo tunapenda sana na mbwa wetu anaituwa bosko. Mnyama wapili ambaye tunaweza kumfuga ni ng'ombe. Ng'ombe tunuweza kumfuga ili aweze kutupa maziwa na mbolea. Ng'ombe wetu tunang'ombe watatu ambao wawili ni wakike na mmoja ni wakiume. Basi tunaweza kuwapa majani, kuwapa sabuni na chumvi ili waweze kutoa maziwa yalio bora na yenye virutubisho vizuri. Mnyama huyu tunampenda pia au wanyama hawa tunawapenda kwa sababu wameweza kutupa mzunguko wa maziwa na hivyo kuweza kurahisisha au kupunguza gharama za kuenda sokoni kununua maziwa kila siku. Ng'ombe wetu tunawapenda sana na tumaweka katika mazingira mazuri yanao wafanya waweze kutoa maziwa kwa uwingi pamoja na mbolea. Mnyama watatu ambaye tumweza kumfuga ni mnyama waina ya paka. Pale tunapokuweza kumfuga paka anaweza pia kutupa usalama na kuweza kutusaidia kukabithi wanyama wabaya kama nyoka pamoja na panya. Kwa hivyo pale tunapokuwa tumeweza kumfuga paka wanyama hao ambao nitishio kwa maisha ya binadamu basi tunweza kukabiliana nao. Ni mnyama pia ambaye tunampenda sana na paka wetu anaitwa pusi. Pale tunapokuwa na pusi huwa tunagisikia amani kwa sababu ni mnyama mwenye upendo mwingi sana na ni mnyama ambaye anaweza kutupa usalama pia tukiwa ndani. Na ni mnyama ambaye unaweza kacheza nae na unaweza pia anaweza pia kukupa kampani ambao ni uzuri. Tuna mpango wa kuweza kuongeza wanyama wengine kama mbuzi pamoja na kondoo. Hii itatusaidia kuimarisha ufugaji na pia kuweza kuwa na mifigo mingi. Hii inaweza kutusaidia pale tunakopokuwa na changamoto ya fadha. Wanyama hawa tunaweza tukawabadilisha na kitu kingine chochote ili tuweze kupata fedha za ziada na pia inakuwa ni salama na kufanya mtu kuweza kupata kazi nyingi za kufanya. Mfano ukusanyaji wa mbolea pale ambapo tunaweza kukusanya mbolea kutoka kwa wanyama hawa. Tunaweza kuimwaga katika bustani na hivyo kufanya mazao bustanini kuwa mazuri mfano maua mboga mboga pamoja na mimea mingine yoyote ambayo tumeiweka katika shamba au katika bustani. Kwa hivyo, ufugaji wa mnyama ni kitu kizuri kwa sababu kina manufaa mengi zaidi kuliko hasara. Hasara zipo kidogo chache, pale tu mnyama anapoweza kuwa mgonjwa, ndiyo unaweza kutoa fedha zako, ili kuweza kumpeleka hospitali kutibiwa. Lakini mara nyingi mnyama huyo huleta faida nyingi sana na huweza kuleta au kusaidia maisha kuweza kuwa marahisi ukilinganisha na yule mtu asiye kuwa na mnyama yoyote.

Baada ya kuwa na siku ndefu, mimi huweza kupumzika kwa njia tofauti. Njia ya kwanza ni kueza kufika nyumbani, kuoga au kuosha mwili na baada ya hapo niweze kujilaza dakika tano au dakika kumi, angalau niweze kupumzika kidogo. Na ninapomaliza hapo basi, mimi huhakikisha nafanya shughuli zangu za usiku kwa haraka ili niweze kupata muda mzuri wakueza kupumzika zaidi. Mimi huhakikisha nimemaliza kazi zangu kati ya saa moja au saa mbili ili niweze kuingia kitandani na kuweza kulala mapema. Ninapoweza kupumzika vizuri au kwa muda mzuri, muda mrefu, mimi huweza kuwa nanguvu ya kuweza kufanya kazi siku inayofuata. Kwani pale akili na pokuwa imepumzika, basi mwili pia nao unakuwa na nguvu ya kuweza kufanya kazi. Ukilinganisha na pale ambapo mwili unakuwa umekosa kupumzika kwa wakati au kwa masaa inayo stahili, basi ata kuweza kupata magonjwa au marathi inakuwa rahisi sana. Kwa hivo mtu anashauriwa aweze kupumzika masaa nane hadi masaa kumi kwa siku. Na hiyo tu inaweza ikafanikiwa pale unapoweza kulala, mapema, ndiyo unaweza ukafanya hivyo.

Mazoezi mwilini ni nzuri sana kwa afya ya binadamu kwa sababu yanakuzuia kupata marathi, yanasaidia mwili wako kuwa mwepesi na kuweza kukukinga na vitu vibaya hambavyo vinaweza kukutokea. Wataalamu wanashauri mtu aweze kufanya mazoezi mara kwa mara na hivyo nikaweza kuzingatia masharti au mawaidha ya wataalamu hawa afya na kujitahidi kufanya mazoezi. Mimi huweza kufanya mazoezi ya mwili mara moja kila siku kwa wiki nzima. Kwa hiyo wiki nzima naweza kufanya mazoezi mara tano hau mara sita. Mazoezi yangu yanajumuisha ya kwanza kutembea. Mimi huweza kutembea umbali wa kilomita tano adi saba kwa siku. Nikiweza kutembea hivo, inaweza kunisaidia kuweza kutoa taka chafu mwilini kupitia jasho, na pia inaweza kunisaidia kupunguza mafuta mwilini, hivo kuimarisha mapigo yangu ya moyo na mzunguko wa damu. Kitu cha chatu ambacho mazoezi pia inaweza kunisaidia nayo, ni inaweza kunisaidia akili kuweza kuchangamka kwa sababu hinakuwa haijalala kwa kuweza kufanyishwa mazoezi. Mazoezi ya pili ambao nafanya ni kuweza kuruka kamba, pale ambapo nashindwa kutembea basi mimi huweza kuchukua kamba nyumbani na kuweza kuruka kati ya masaa dakika selasini au lisaa limoja. Hii pia inaweza kuimarisha mifupa mwilini na kuweza kuchangamsha miguu ili iweze kutembea au kuweza kufanya kazi kwa haraka. Pia kuruka kamba inaweza kuimarisha mapigo ya moyo pamoja na mzunguko wa damu mwilini. Mazoezi ya tatu ambao naweza kufanya ni kuweza kukimbia umbali mfupi. Pale hiyo naweza kufanya mara moja kwa wiki na pale ambapo tunaeza kushindana na wenzangu basi sisi huweza kuenda kukimbia naweza nikakimbia kwa dakika thelathini au lisaa limoja. Mazoezi haya ni mazuri kwa sababu yanakufanya mwili uwe mwepesi na pia kuzunguka kwa damu na kuimarisha mapigo ya moyo na mambo mengine kadhalika. Kwa hivo, inashauriwa mtu aweze kufanya mazoezi ili kuweza kupata faida hizi zote mwilini.

Napenda kununua vitu vingi, lakini sana sana napenda kununua nguo. Pale unapokuwa na nguo nzuri na za kuvutia, basi unaoekana mtanashati na mwenye kupendeza. Ninapoweza kupata fedha au kiasi chochote, basi mimi huweza kutumia pesa hizo, au feather hizo, kwenda kutembelea katika maduka na kuweza kununua, nguo za kuweza kuvaa mwilini. Naweza kununua kuanzia t-sheti, ambazo naweza kuzipenda sana, suruali, sketi, pamoja na magauni. Hii inaweza kunisaidia katika mitoko, mbali mbali, ikiwemo kwenda kazini, kwenda kanisani, kwenda kutembea na ndugu, marafiki, au tu pale unapoweza kukaa nyumbani. Unapokuwa mtanashati, basi unaweza kuvutia zaidi. Na pia manunuzi yangu sana napenda kuyafanya kupitia mitandao ya kijami. Kwa sababu wafanya biashara wengi wameweza kuweka bidhaa hizo katika mitandao. Hivo ata ninapokuwa kazini. Inakuwa raihsi sana kuweza kununua kupitia mitandao na kuweza pia kulipa kutumia simu ya mkononi au mpesa. Kitu cha pili ninachopenda kununua zaidi ni chakula. Mimi huweza kupenda kula chakula ambacho ni kizuri na kitamu. Kwa hivyo lazima niweze kununua chakula ili niweze kupata ubora mzuri. Napenda kujaribu vyakula vipya au vyakula ambavyo sijaa ni vigeni katika mazingira yangu na vyakula hivyo huwa siwezi kuviandaa pekee yangu. Kwa hivyo pale ninapoweza kupata muda au ninapoweza kupata fedha. Basi mimi huweza kuangalia migahawa iliyopo katika mitandao na kuweza kununua vyakula hivyo. Pale ninapoweza kuletewa vyakula hivyo, mimi huweza kujisikia vizuri sana moyoni. Na furahia na hivyo, kuweza kutumia nafasi hiyo kujua tamaduni zaidi vya vyakula, vya makabila tofauti au za tabaka zingine tofauti na ile yangu ambayo nimezoea Kitu cha tatu ambacho napenda kununua zaidi ni viatu. Viatu vinafanya muonekano wa mtu uweze kuwa umekamilika. Kwa hivyo pale ninapoweza kupata pesa. Pia natumia muda huo kuweza kununua viatu vya aina mbali mbali. Naweza kununua viatu virefu, viatu vifupi, vya kufunika au vya kufunua. Na pale ninapoweza kuvaa nguo zangu nzuri, basi mimi huweza kueza kueka na kiatu kizuri. Pale ninapotembea nikiwa nimevaa vizuri basi, ata najisikia ninafuraha, najisikia ninafaraja, na pia natembea kwa kuweza kwa kujiamini sana. Vitu hivyo ndio ninavyopenda sana kununua na ni vitu ambavyo vinaweza kuchukua muda wangu mwingi pamoja na fedha zangu. Lakini ni kitu ambacho sikijutii kwa sababu ni upendo nilionao kwa ajili ya vitu hivyo.

Mtandao na teknolojia ni vitu ambavyo vimeleetwa kweza kuraisisha maisha yetu ya kila siku. Kwa hivo tunatumia muda mwingi sana katika mtandao au teknolojia ambazo zipo. Mimi huweza kutumia angalau masaa tano adi saba kwa siku katika mtandao kwa sababu mambo yangu mengi yanahusiana na utandawazi. Mfano kitu chakuanza ambacho naweza kukifanya katika mtandao ni huweza kusoma makala au jarida za kila siku. Hii naweza kunisaidia kuweza kujua mambo ya liweza kutendeka au ulimwegu unavywenda na habari hizi naweza tukuzipata kupitia mtandao. Hiyo hua ina nichukua angalau lisali moja au masama wili kuweza kusoma habari hizo. Kitu cha pili ambacho naweza kutumia kupitia mtandao ni kuweza kufanya matangazo. Sasa hivyo tupo katika dunia teknolojia. Hivyo mambo mengi sana ya mezo kuekua mtandao ni kupitia. Kurasa tofauti kama Facebook, Twitter, Instagram, pamoja na TikTok. YouTube pia ipo wapondani. Kwa hivo pale ambapo unaweza kutumia mtandao basi kuna huakika wakueza kupikia wateje wengi zaidi ukilinganisha na pale ambapo unafanya njia yako kwa kutokutumia mtandao. Hivyo, huo pia uchukua muda mwingi sana katika siku yangu kufanya matangazo. Kitu kingine pia ambacho naweza kusema kwanini mtandao na chukua muda wangu mwingi ni pale ambapo naweza kufanya risachi au kufanya tafiti ya soko au ya bitha hambayo naweza kutumia au naweza kuhitaji. Pia kuweza kuwasiliana na watengeneza jibitha waliopo nchi mbali mbali inaweza tukufanyika kupitia mtandaoni. Ukilinganisha na zamani mtu walikuwa weze kufunga safari andi nchi zambali kama china na uturuki ilikuweza kupata bitha. Sasa hivi imaweza kuraisishwa unaweza tukufanya mambuhayo kupitia mtandao wakijami. Pali unapoweza kutumia mtanda wako vizuri, basi utaweza kupata faida nyingi. Na mimi natumia mtanda wangu vizuri kwa kuweza kufanya mambuhayo yote. Pia na pali ambapo nakuwa nimechoka au pali ambapo naitaji burudani, basi naingia mtandaoni na kuweza kuingia katika kurasa za kijamii ili kuweza kucheka au kuweza kujifunza vitu mbalimbali. Mbali ambavo siwezi kufipata kwa watu wa kawaida ambao ananizunguka. Mtandao umekuja kutusaidia kufanya mambo mingi sana. Kama hayo mambo amboni umeweza kuyaurothesha. Mtandao pia umeweza kufanya kusoko la filamu kweza kukua. Pali ambako mtu anatamani kuangalia tamtilia au sinema yoyote. Basi aneweza kuingia katika mtandao na kuweza kuangalia sinema hizo. Inakua ni rahisi kwa sababu zamani ilikuwa natakiwa uweze kukaa nyumbani ili uweze kufanya hivyo kupitia runinga. Lakini kwa sasa hivi mtu aneza kuangalia cinema au tamtilia kwa kupitia simu tu mkononi. Kwa hivyo mimi utumia muda mwingi sana kwa tika mtandao kwa sababu ni meona faidazake ambazo ni nyingi kuliko hasara. Pale tu umeme unapoweza kupatikana na interneti ya kutosha, basi uneweza ukafanya mambo mingi sana kwa mtandao. Ningeweza kushauri watu, waweze kutumia mtandao au waweze kuimarisha matumizi yao ya mtandao ya kijami. Kwa sababu wataweza kupata faida nyingi. Wataweza kujifunza mambo mingi na wataweza kuona vitu vyaina tufauti tufauti. Katika mitandao inaforsa nyingi. Kuna wanafunzi wanautumia mitandao hiyo kusoma, vio vio kwepo mbali na semu uliopo. Mfano unezo kapata mtu yupo katika nchi ya Kenya, lakini anasoma chuo kilichopo ugaibuni ata marekani. Hiyo imeweza kuraisishwa na mitandao wakijamii. Pia wagizaji wabithaa, mawasiliano na semu mbalimbali, watu waliopo imeweza kuimarishwa na mtandao wa kijami Kwa hivo mudamungi sana mimi naweza kutumia katika mtandao wa kijami Ukilinganisha na semu nyingine yoyote ile ambayo imeweza kutolewa na ishukuru mtandao wa kijami.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda sana ni tamthilia inayoitwa kombolela. Tamthilia hii naipenda kwa sababu inazungumzia maisha halisi ambao tumweza kukulia sisi kama wa Afrika. Pale ambapo familia au wanafamilia maisha yanawashinda pale wanapoishi na waume zao au maisha yao binafsi basi wanamua kurudi nyumbani hali inapelekea familia hii kua na mambo mengi migogoro mingi kwa sababu wapo mengi. Chuki ni unibinafsi ambazo zinatokea kwa sababu kuna mwingine ambaye amefanikiwa kuliko mwingine. Basi inakua inanifuraisha sana na pia naweza kujifundisha mambo mengi sana kupitia tamtilia hiyo. Ni tamtilia ambayo inaweza kuonyeshwa wa mara tatu kwa siku kwanzia alhamisi, ijumaa na jumamosi. Pale inapofika siku hizo basi mimi huweza kufurahi sana kwa sababu na tamani kuona mwendelezo wa kipindi hicho. Kupitia tamtilia hiyo piaoimeweza kutoa burudani na imeweza kutoa ajira kwa watu wengi sana ambao wanahusika kwa namna moja au nyingine kupitia tamtilia hiyo. Tamtilia hiyo pia nayo imeweza kutoa kubwa sana kwa wale ambao wanaanzisha maisha ili kuweza kujifunza vitu gani vya kuzingatia na vitu gani vya kuweza kuwapuuzia. Kwa sababu, kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza kutokea katika tamtilia hiyo. Tamtilia ya hiyo pia nayo inachekesha kwa hivyo inaweza kukupa furaha pale unapoweza kuiyona. Nimejitahidi kuweza kuangalia vipindi vingine, lakini bado sijaweza kufurahishwa kama nilivoyeza kufurahishwa na tamtilia hii. Kipindi kingine ambacho nakipenda zaidi ni kipindi cha taarifa ya habari. Kwa sababu, kupitia tarifa ya habari, tunaweza kujua mambo ambayo yanaweza kutokea nchini na nje ya nchi. Tuneza tukapata elimu, tunapata burudani, tunapata mambo mengi kuweza kujifunza kupitia uandishi wa habari. Taarifa ya habari ni kipindi ambacho kinaonyeshwa kila siku, kuanzia saa moja, hadi saa mbili, na marudio pia kuanzia saa tatu, hadi saa nne siku. Pale ambapo tunweza kusikiliza taarifa ya habari, basi tunaweza kujifundisha vitu vingi sana ambavyo vinatokea. Naweza kumishauri mtu, aweze kusikiliza taarifa ya habari kila siku. Ili kuweza kuwa na ujuzi wa mambo yanayotokea kila siku duniani na nchini na katika mazingira ambayo yanakuzunguka. Pale ambapo unaweza kushindwa kuangalia basi taarifa ya habari, unaweza kuhisikiliza katika redio au pia unaweza ukaisoma katika mitandao.